Ninapo anza mradi mpya wa kazi. Jambo la kwanza kabisa huwa ni kuelewa mradi. Najipa muda wa kusoma maelekeza yote kuelewa kinachotarajiwa muda uliopo na matokeo yanayo takiwa kufikiwa. Hi unisaidia kuwanapicha kamili ya mradi kabla hata sijaenda na hatua nyingine. Naamini ukikosa kuilewa lengo tangu mwanzo ni rahisi kupoteza mwelekeo katika ti ya kazi. Baada ya kuilewa lengo, hatua inayofuata ni kupanga kazi. Ninagawanya mradi katika sehemu ndogo ndogo zinazo weza kuthibitiwa kwa urahisi. Kwa mfano, naweza kuandika hatua za kufanya, rasili mali, nitakazo hitaji na muda unao kadiriwa kwa kila hatua. Pangilio huu huu nisaidia kufanya kazi kwa utaratibu na kuepuka msungamano au kufanya mambo kwa pupa. Hatuwa ya tatu ni kukusanya rasili mali zinazo hitajika. Hii naweza kuwa taarifa, vifaa, programu au hata. Msaada kutoka kwa watu wengine. Ikiwa ni mradi na akiteknolojia na akikisha ni navifaa na zana sahihi. Ikiwa ni mradi unaohusisha utafiti na chukua muda kukusanya taarifa sahihi na za kuaminika. Naamini mandalizi mazuri huokoa muda mwingi baadae. Baada ya mandalizi, huwanza utekilezaji wa mradi hatua kwa hatua. Inajitahidi kuzingatia mpango nilio weka. Lakini pia kubaki mwepesi endapo kutatokea changamoto au mabadiliko. Kila hatua ninayo kamilisha unipa motisha ya kuendelea. Na mara kwa mara hujipima kuona kama ninaelekea kwenye lengo nililo kusudia. Wakati wa utekelezaji napenda pia kufatilia maendeleo yangu. Ninaangalia kama ninatimiza muda nilio panga na kama ubora wa kazi unaendana na matarajio. Ikiwa kuna kosa au hitilafu nairekebisha mapema kabla haijawa kubwa. Hii unisaidia kudumisha viwango vya juu vya ubora katika kazi yangu. Hatimae ninapo karibia kumaliza mradi ufanya tathmini ya mwisho. Ninaangalia kilicho fanikiwa changamoto nilizo kutana nazo na masomo niliopata. Kathmini huu. Hii hunisaidia kuboresha namna inavyo anza na kuendesha miradi ijayo. Kwa ujumla kwanza miradi mpya kwangu ni mchakato unaousisha kuelewa kupanga kutekileza kwa umakini na kujifunza kwa ajili ya maendeleo ya badae.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayonisaidia kubaki mtulivu, mwenye afya na mwenye raha. Kwanza kabisa napendelea kutafuta mahali penye kivuli au hewa safi. Inaweza kuwa ndani ya nyumba, chini ya mti au sehemu yenye upepo mwanana. Kuwa kwenye mazingira tulivu hunisaidia kuepuka kuchoka haraka na kunifanya nijisikia vizuri hata kama joto ni kali. Pili, wakati wa jua kali napenda kunywa maji mengi na vinywaji baridi. Hii ni muhimu sana kwa sababu mwili hupoteza maji haraka wakati wa joto. Mara nyingi huchagua maji ya kawaida, juisi za matunda au vinywaji vya asili. Kwangu, kunywa maji si tu swala la afya bali pia, hunifunya nijisike mchangamufu na mwenye nguvu zaidi kuendelea na shughuli zangu. Pia, kupunguza shughuli nzito wakati wa jua kali. Badala ya kufanya kazi zinazohitaji nguvu nyingi huchagua shughuli nyepesi kama kusoma kuangalia video za kielimu. Au kufanya kazi ndogo ndogo. Zinazohitaji umakini zaidi kuliko nguvu za mwili. Hii husaidia kutumia muda wangu vizuri bila kujichosha kupita kiasi. Wakati mwingine, jua kali hunipa nafasi ya kupumzika na kujitunza. Naweza kulala kidogo mchana kusikiliza mziki laini au kufanya mazoezi mepesi ama kunyoosha mwili. Haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu zangu. Naamini kupumzika ni sehemu muhimu ya kuwa na tija hasaa katika hali ya hewa yenye joto kali. Zaidi ya hayo, napenda kuvaa mavazi mepesi na yanayopitisha hewa. Hili linaweza kuonekana jambo ndogo lakini lina mchango mkubwa katika kunifanya nijisike huru na vizuri. Pia, hujaribu kuepuka kutoka nje wakati wa jua kali sana. Hasaa kati kati ya mchana na badala yake, hupanga shughuli za nje asubuhi jioni. Kwa ujumla, wakati wa jua kali inapenda kuchagua shughuli zinazolinda afya yangu, kunifanya nijisikie mtulivu na kuniruhusu kufurahia siku bila kuathiri mwili wangu. Hii hunisaidia kudumisha usawa kati ya kazi, mapumziko na ustawi wa mwili.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea na uzeofu huu umekuwa na mchango mkubwa sana katika maisha yangu binafsi na kitaaluma. Kufanya kazi ya kujitolea kuna nipa fursa ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Jambo ambalo unifanya nijisikia kuwa sehemu muhimu ya jamii ninayoishi. Katika kazi ya kujitolea niliofanya, nilijihusisha na kusaidia watu katika shughuli mbali mbali za kijamii. Kama kutoa msaada wa kimsingi kushiriki katika mipango ya elimu au kusaidia katika shughuli zinazo lenga kuboresha maisha ya watu. Kupitia shughuli hizi nilijifunza muhimu wa kushirikiana na watu wa tabaka na mitazamo tofauti. Jambo linalo nifundisha uvumilivu na heshima. Kazi ya kujitolea ili nisaidia pia kujenga ujuzi wa mawasiliano na kazi ya timu. Nili lazimika kuwasiliana na watu wengi, kusikiliza mahitaji yao na kushirikiana na wengine ili kufikia malengo ya pamoja. Hii ili nifanya nijiamini zaidi katika kuzungumza na watu na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Zaidi na ya hayo. Kazi ya kujitolea ilinifundisha thamani ya muda na kujitolea. Niligundua kuwa hata msaada ndogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Hiyo linifanya kuthamini zaidi kile nilicho nacho na kuwa mtazamo chanya kuhusu kusaidia wengine inapowezekana.

Kwa kawaida naenda mahali pa ibada angalau mara moja kwa wiki. Hasa mwishoni mwa wiki. Huu ni wakati ninaoutumia kujitenga kidogo na shughuli za kila siku na kujikita katika maswala ya kiroho. Kwangu kuenda mahali paibada situ desturi bali ni fursa ya kutafakari maisha. Kujitathmini na kupata utulivu wa ndani. Wakati nikiwa mahali paibada. Napata fursa ya kusikiliza mafundisho na ujumbe unawo nijenga kimaadili. Mafundisho hayo hunisaidia kuelewa vyema maamuzi ninayofanya katika maisha ya kila siku na kunikumbusha umuhimu wa kuwa na maadili mema. Kama vili uvumilivu, upendo na kuwajali wengine. Hii hunipa mwelekeo mzuri wa kuendesha maisha yangu. Mbali na ibada za kila wiki, kuna nyakati ambazo huenda mahali paibada zaidi ya mara mmoja kwa wiki, hasa panapo kuwa na shughuli maalum kama mikutano ya maombi, mafundisho ya zaidi, ya ziada, au sherehe za kidini. Ingawa si kila wakati kushiriki katika shuguli hizi hunifanya nijisikie karibu zaidi na jamii ya waumini na kunipa nguvu ya kiroho. Pia kuna vipindi ambazo kutokana naratiba au majukumu mengine siwezi kufika mahali paibada mara kwa mara kama ningependa. Hata hivyo, katika hali hizo, hujaribu kudumisha mawasiliano ya kiroho, mawasiliano ya kiroho kwa njia nyingine, kama kusali binafsi kutafakari au kusikiliza mafundisho kwa njia ya mtandaoni. Hii hunisaidia kuendelea kuwa na mlingano wa kiroho hata nikiwa mbali na mahali paibada. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada ni jambo muhimu katika maisha yangu na idadi ya mara zinazoenda kutegemea muda na mazingira. Kilicho muhimu zaidi kwangu si idadi ya mara bali. Maana na mchango wa ibada hiyo katika kunipa utulivu mwelekeo na motisha ya kuwa mtu bora zaidi katika jamii.

Mausiano yangu na wazee waangu ni ya heshima upendo na kujifunza. Tangu nikiwa mdogo nilifundishwa umuhimu wa kuwaheshimu wazee kwa sababu wana uzoefu mkubwa wa maisha na hekima inayotokana na mambo walio pitia. Kwa hiyo ninajitahidi kudumisha mawasiliano mazuri nao na kuwachukulia kama watu wa thamani sana katika maisha yangu. Kwanza kabisa, napenda kuwasikiliza wazee wangu. Ninapoenda kuwatembele au kuzungumza nao. Huwa nachukua muda kusikiliza hadithi zao, ushauri wao na maoni yao kuhusu maisha. Mara nyingi wanashiriki uzoefu wao wa zamani, changamoto walizopitia na jinsi walivyo weza kuzishinda. Adithi hizi hunipa mafunzo muhimu na kunisaidia kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Pili, mausiano yetu yanajengwa juu ya mawasiliano ya mara kwa mara. Napo pata nafasi, huasiliana nao kwa kuwatembelea, kuwapigia simu au kuwasalimia. Masiliano haya hunisaidia kuonyesha kuwa ninawajali na kuthamini huwepo wao. Hata mazungumzo mafupi huleta furaha kwao na huimarisha usiano wetu. Zaidi ya hayo ninajitahidi kutoa msaada pale inapowezekana. Msaada huu naweza kuwa wakihisia kama kuwapa moyo na kuwa karibu nao. Au na vitendo kama kuwasaidia katika kazi ndogondogo au maitaji ya kila siku. Naamini kuwa kuwajali wazee ni wajibu wa kila mtu katika jamii na ni njia ya kurudisha yale mema walio nipa. Mausiano yangu na wazee wangu pia yame nifundisha thamani ya uvumilivu na unyenyekevu. Wakati mwingine mitazamo yetu hutofautiana. Tokana na tofauti za kizazi lakini hujitahidi kuwa mfumilivu na kuelewa mtazamo wao. Hii hunisadia kujenga tabia ya kuheshimu maoni ya wengine hata kama hatutakubaliana kabisa. Kwa ujumla, mausiano yangu na wazee wangu ni chanzo cha maarifa msaada wa kihisia na mwelekeo wa kimaadili. Kupitia wao, nimejifunza umuhimu wa heshima, mshikamano wa kifamilia na kuishi kwa kuzingatia maadili mema. Nathamini sana uwepo wao katika maisha yangu na ninaendelea kujitahidi, kudumisho uhusiano mzuri na ukadiri inavyoweza.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu na ninaamini kuwa kuwajua majirani ni jambo muhimu sana katika kujenga jamii, salama na yenye mshikamano. Kuanzia nilipoanza kuishi katika eneo nililopo sasa. Nilijitahidi, kujitambulisha na kuwasalimu majirani zangu ili kuanzisha mahusiano mazuri tangu mwanzo. Mahusiano yangu na majirani zangu ya mejengwa, juu ya mawasiliano ya heshima na ushirikiano. Mara nyingi, tunasalimiana, tunapo kutana. Badilisha maneno, machache au kuulizana hali. Mawasiliano haya hata kama ni ya muda mfupi, husaidia kujenga hali ya kuaminiana na kufanya mazingira yawe ya kirafiki zaidi. Zaidi ya kujuana kwa salamu, kuna nyakati ambapo tunasaidiana. Inaweza kuwa ni kusaidiana katika mambo madogo kama kuangaliana nyumba, kushirikiana wakati wa dharura au kusaidia pale mtu anapo hitaji msaada wa haraka. Ushirikiano huu hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii, si mtu anayeishi peke yake bila kujali waliomzunguka. Pia kufahamu majirani kunachangia usalama wa eneo. Tunapo fahamiana ni rahisi kutambua mambo yasiyo ya kawaida na kuchukua tahadhari mapema. Hii huongeza hali ya usalama na utulivu. Hunifanya nijisikie huru, huru zaidi kuishi katika mazingira yao. Ingawa kila mtu ana ratiba na majukumu yake, ninahitaji kudumisha usawa kati ya urafiki na heshima ya mipaka. Hatulazimishi mawasiliano makubwa kila wakati, lakini tunaheshimu, tunaheshimiana na kuwa tayari kusaidiana inapohitajika. Hii hunifanyi mahusiano yetu yawe ya kudumu na yasio na msongo. Kwa ujumla nawafahamu majirani zangu na nathamini sana uhusiano huo. Mauhusiano haya hunisaidia kuishi katika mazingira yenye amani, mshikamano na kuheshimiana. Kwangu majirani wazuri ni sehemu muhimu ya maisha bora ya kila siku.

Kwa kweli, napenda kula wali na ugali, lakini kama ningeulizwa nichague moja, ningesema ugali una nafasi ya pekee moyoni mwangu. Ugali ni chakula cha jadi ambacho kimekuwa sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu na kina maana kubwa zaidi ya kushibisha tu. Kinawakilisha utamaduni, mshikamano wa familia na urahisi wa maisha ya kila siku. Napenda ugali kwa sababu unaendana na vyakula vingi. Unaweza kuula na mboga za majani, samaki, nyama, maharagwe au hata maziwa. Hii inaufanya uwe chakula kinacho. Nyumbulika na kinachofaa kwa nyakati tofauti. Pia ugali hunipa hisia ya kushiba kwa muda mrefu. Jambo linalonisaidia kuwa na nguvu ya kufanya shuguli zangu. Bila kuhisi njaa haraka. Upande mwingine wali nao ninauthamini sana. Wali mara nyingi huonekana kama chakula cha sherehe au cha kipekee hasa unapopikwa ustadi na kuandaliwa na mchuzi mzuri. Napenda wali wa ladha yake laini na uwezo wake wa kuchanganyika vizuri na aina tofauti za vyakula. Kule kuna nyakati ambapo wali hunifanya nijisikie nimejitunza au nimejipa zawadi ndogo hasa unapoliwa katika mazingira ya utulivu. Tofauti ya ugali na wali kwangu si ladha tu bali pia mazingira na wakati. Ugali mara nyingi hunikumbusha chakula cha nyumbani, familia na maisha ya kawaida ya kila siku. Wali kwa upande mwingine hunikumbusha sherehe, mikusanyo au siku ambazo nataka kitu tofauti kidogo. Kwa hiyo, uchaguzi wangu hutegemea hali hisia na aina ya chakula kilichoandaliwa. Pia ninazingatia afya na mtindo wa maisha. Ugali hunifanya nijisikie nimeshiba kula kiasi kikubwa sana. Ilhali wali wakati mwingine unaweza kunifanya nile zaidi kwa sababu ya ulaini wake. Kwa kuzingatia hilo, hujaribu kula chakula hivi kwa uhuiano na kuzingatia kile kinacho nifaa zaidi kwa mwili wangu. Kwa ujumla, ingawa napenda vyakula vyote viwili, ugali ndiyo chaguo langu la kwanza. Hasa kwa matumizi ya kila siku. Hata hivyo siwezi kukataa sahani ya wali uliopikwa vizuri. Kwangu chakula si tu suala la kushibisha na uwezo wake wa kuchanganyika vizuri na aina tofauti za vyakula. Kule kuna nyakati.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria na kunifanya nione maisha kwa mtazamo tofauti. Hadithi za ajabu hunipa nafasi ya kufungua akili yangu na kuwaza mambo yalionje ya uhalisia wa kila siku. Wakati mwingine ni vizuri kujiondoa kidogo katika mambo ya kawaida na kuingia katika dunia yenye mshangao na ubunifu. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu mara nyingi hubeba mafunzo ya maisha. Hata kama zinaonekana kuwa za kufikiria kupitia wahusika na matukiwe yasiyo ya kawaida. Hadithi hizi zinaweza kufundisha kuhusu jasiri, subira, wema na matukio ya mamuzi tunayofanya. Hata kama hadithi ina viumbe wa sjabu au matukio yasiyoelezeka, ujumbe wake mara nyingi huwa wa kweli na unaogusa maisha ya binadami.

Ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu. Lakini jambo la kwanza kabisa ni mazingira ya kazi yanayojali watu. Shirika langu linatamini, heshima, ushirikiano na mawasiliano ya wazi. Hii hunifanya nijisikie huru kushiriki mawazo yangu. Kuuliza maswali na kujifunza bila hofu ya kuhukumiwa. Mazingira haya hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na. Kwa uaminifu. Jambo lingine ninalopenda ni utamaduni wa kazi ya timu. Katika shirika langu, watu hushirikiana badala ya kushindana kwa njia isio na afya. Kila mtu ana nafasi ya kuchangia kulingana na uwezo wake na mafanikio huonekana kama matukio ya juhudi za pamoja. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Si mfanyakazi wa pekee anayefanya kazi peke yake. Pia napenda sana shirika langu linavyothamini kujifunza na maendeleo ya kibinafsi. Kuna fursa za kujifunza ujuzi mpya kuboresha uwezo uliopo na kukua kitaaluma. Iwe ni kupitia mafunzo ushauri au au uzoefu wa moja kwa moja kazini. Shirika hunihamasisha kuendelea kujiboresha. Hili hunifanya nijisikie kwa shirika linawekeza katika mustakabali wangu. Zaidi ya hayo. Ninapinda uwazi na uongozi unaosikiliza. Viongozi wangu wako tayari kusikiliza maoni ya wafanyikazi na kutoa muongozo unaoeleweka. Wanapata wanaputoa maamuzi hujaribu kuyaeleza kwa uwazi ili kila mtu aelewe mwelekeo wa shirika. Hii hujenga imani na kunifanya nijisikie kuwa mchango wangu unathaminiwa. Shirika langu pia linajali uianu kati ya kazi na maisha binafsi. Ingawa kazi ni muhimu kuna uelewa kwamba wafanyakazi ni binadamu wenye maitaji mingi mingine nje ya kazi. Uelewa huu hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchoka kupita kiasi. Kwa ujumla ninapo ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni kwamba linanifanya nijisikie kuthaminiwa kuungwa mkono na kuwa na mwelekeo. Mazingira yake, watu wake na maadili yake unifanya nijivunie kuwa sehemu yake na kunipa motisha ya kutoa mchango wangu bora kila siku.

Kila msimu una sifa zake za kipekee, lakini msimu wa mvua ndio napenda zaidi. Napenda msimu huu kwa sababu huleta hali ya utulivu na furaha isiyo ya kawaida. Wakati mvua inanyesha, kuna hisia ya amani na utulivu ambayo haina kifani. Sauti ya mvua inapoanguka juu ya paa au majani inafanya nifurahi na kunipa nafasi ya kutafakari, kupumzika au hata kusoma kitabu au kusikiliza muziki nilioupenda. Kwa namna fulani, mvua hutoa nafasi ya kuunda hali ya utulivu wa kiakili na kihisia. Mbali na utulivu, napenda msimu wa mvua kwa sababu unahusiana na ukuwaji wa mimea na mazao. Kila kona ya mji au kijiji hubadilika rangi kuwa kijani na lenye uhai zaidi. Hii inatupa muonekano mzuri na hupendeza macho. Napenda kuona mazingira yanavyo pata nguvu na maisha mapya wakati wa mvua na kwa namna hiyo. Huchochea hisia zangu na za furaha na shukrani kwa uzuri wa asili. Pia, msimu huu hunipa fursa ya kushirikiana na familia na marafiki. Wakati wa mvua, mara nyingi tunakaa nyumbani, tukijumuika, tukizungumza, kucheka au kushirikiana shughuli ndogo ndogo. Hii husaidia kujenga urafiki na mshikamano ndani ya familia na jamii yangu. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Ingawa msimu wa mvua unaweza kuleta changamoto kama baridi au mitaro kujaa. Ninapendelea kuangalia faida na uzuri wake badala ya kuzingatia matatizo. Hii inafundisha kuwa katika kila hali kuna jambo la kufurahia na ni muhimu kuchukua muda kuthamini yale tunayopewa na asili. Kwa ujumla napenda msimu wa mvua zaidi kwa sababu hunipa utulivu, furaha na fursa ya kuunganishwa na asili na familia. Ni msimu unaonifanya nijisikie mtulivu zaidi kujiweka kwenye mwendo wa maisha kwa amani na kuthamini kila kitu kidogo kinachonizunguka. Kwa hakika, ni msimu ambao daima huhimiza hisia zangu nzuri na hunifanya nijivunie kwa sehemu ya dunia hii.

Wakati wa baridi kali, napenda kufanya mambo ya nayo. Saidia kubaki joto, salama na mtulivu. Kwanza kabisa, napenda kujipanga viema kwa mavazia kutosha. Hii inajumuisha kufa koti zenye, unyevu, glavu, skafu na vyatu. Vinavyo nifunika vizuri migu. Kwa kufanya hivyo, situ ninakuwa na joto bali pia. Inajikinga na maradhi yanayoweza kuhusiana na baridi kali. Kwa kweli, mawazi ni sehemu muhimu ya kwanza siku baridi. Pili, napenda kuka ndani ya nyumba au sehemu yenye joto. Mara nyingi napanga shuguli zangu za ndani kama kusoma vitabu, kuandika, kusikiliza muziki au hata kufanya kazi ndogo ndogo zinazoitaji. Umakini zaidi kuliko nguvu za mwili. Kuka ndani kuna nifanya ni sahau baridi ya nje na kunipa nafasi ya kutumia muda wangu kwanjia yenyetija wakati mingine, napenda pia kuchukua vinyuaji vya moto au chakula cha moto. Hii inaweza kuwa chai, kahawa, supu au chakula kinachoku waka mwili. Kila kikombe au chakula cha moto uchangia joto la mwili na kunifanya nijisikie vizuri pia. Kunyua kitu cha moto wakati wa baridi kuna nipa isia ya faraja na utulivu kwa wakiakili. Zaidi ya hayo napenda kutumia baridi kama fursa ya kupumzika na kutafakari. Mara nyingi baridi kali hunipa hali ya utulivu ambayo sirahizi kupata wakati wa joto. Hii unisaidia kufikiria mambo ya maisha panga siku zangu na hata kuunda mawazo au miradi mipia. Wakati muingine. Baridi hunifanya nisome au nione filamu nzuri. Jambo linalo nipa furaha na burudani. Pia napenda kutembea kwa makini wakati wa nje. Hasa ikiwa ni muhimu. Hii inamanisha kuchukua muda, kufa vizuri na kwa kikisha kuwa niko salama. Hata hivyo, napendelea kuhepuka shuguli nzito nje ya nyumba wakati wa baridi kali. Hili kuzingatia afya yangu na nguvu zangu. Kujumla wakati wa baridi kali napenda kujipanga vizuri kuka mahali penyee joto kutumia chakula na vinyuaji vya moto na kufura hia utulivu wa hali ya hewa. Hi unisaidia kudumisha afya kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie furaha na amani hata katika hali ya baridi kali.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni hali kumakini na kwa sababu mbali mbali. Kwanza kabisa kununua mtandaoni kuna nipa urahisi mkubwa. Kwani sihitaji kutoka nyumbani au kutumia muda mwingi kutembea dukani. Ninaweza kuona bidhaa mbali mbali, kulinganisha bei na kufanya uamuzi wa kununua kutoka mahali penyewe. Na amani na faraja. Hii ni faida kubwa kwa sababu mara nyingi, ratiba ya kazi au maswala ya kila siku, huweza kufanya iwe vigumu kuenda sokoni. Pili, kununua mtandaoni kunanipa chaguzi nyingi. Ninaweza kupata bidhaa ambazo hazipatikani kiraisi katika maduka ya karibu, au bidhaa za kipekee kutoka sehemu tofauti za nchi, na hata ulimwenguni. Hii hunipa fursa ya kuchagua bidhaa zinazo kithi na maitaji yangu na latha yangu bila kujilazimisha kubadilisha kile ninachotaka. Hata hivyo, napenda pia kuwa makini na ulinzi wa fedha na taarifa binafsi. Kabla ya kununua, huchunguza bidhaa vizuri, kusoma maelezo na kuona maoni ya wateja wengine. Pia huchagua maju kwa hiyenye. Sifa nzuri na malipo salama. Njia hii hunisaidia kuepuka matatizo ya kuwakikisha kuwa kununuwa mtandaoni kuna kuwa na tija na usalama. Zaidi ya hayo kununua mtandaoni kuna nisaidia kupanga bajeti yangu. Kwa kuwa niinaweza kulinganisha bei na kuona chaguo mbali mbali. Nina uwezo wa kufanya uamuzi, bora wa kifedha. Hii ni muhimu sana. Asaa ikiwa unataka kutumia pesa kwa busara na kuepuka ununuzi wa gafla ambao. Unaweza kuaribu bajeti. Kwa ujumla, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi. Hunipa chaguo nyingi, kunisaidia kuokoa muda na kuniruhusu kufanya ununuzi kwa uwangalifu. Hata hivyo daima ninakikisha kuwa ninafuata tahadhari za usalama na kufanya maamuzi ya busara. Kwa hivyo kununua mtandaoni si tu burudani bali ni njia ya busara ya kufanikisha. Maitaji yangu ya kila siku.

Kuna ujuzi kadhaa ninaona ni muhimu kuimarisha ili kuwa mtu mwenye hitija na kimaisha bora lakini mojawapo ya muhimu zaidi kwangu ni ujuzi wa usimamizi wa muda. Ingawa ninaweza kupanga kazi zangu na kuzingatia ratiba. Mara nyingine hupoteza muda kwa shughuli zisizo za lazima au kushughulika na mambo ya dharura kwa ghafla. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kuwa na nidhamu ya muda zaidi kukamilisha majukumu kwa wakati na kuepuka msongo wa mawazo uzuri ujuzi huu ni muhimu sana kwa kuwa kila siku ninatupa fursa ndogo ambazo zinapita haraka na ni lazima kutumia kila wakati kwa busara pili napenda kuimarisha mawasiliano ya kitaalamu. Ingawa ninaweza kuzungumza na kuelezea mawazo yangu. Kuna wakati ninahitajui kuwa na ufasaha zaidi. Hasa pale ninapokuwa katika mazingira ya kikazi au katika mazungumzo muhimu. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kuelezea mawazo kwa wazi kushirikiana kwa rahisi na kuepuka kutokuelewana na wengine. Hii ni muhimu sana katika kuunda uhusiano, mzuri na wenzangu, wateja au jamii kwa ujumla. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha ufahamu wa kiteknolojia na ujuzi wa kompyuta. Dunia yale inaendelea kwa kasi na teknolojia ni sehemu muhimu ya kila sekta. Kuongeza ujuzi wangu katika hili kunanisaidia kuwa tayari kwa changamoto za kisasa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuboresha ubora wa kile ninachokifanya. Pia kunanisaidia kuelewa zana mpya programu na njia za kufanikisha majukumu bila shida. Pia ninaona umuhimu wa kuimarisha ujuzi wa kutatua matatizo kwa ubunifu. Wakati mwingine changamoto zinakuja bila kutarajiwa na suluhisho za kawaida si kila mara zinafaa. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kuwa mchangamfu, kutumia njia mbadala na kubadilika haraka ili kufanikisha malengo. Hii ni muhimu sana katika maisha ya kila siku na pia kazini. Kwani kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua. Kwa ujumla, kuimarisha ujuzi wangu katika usimamizi wa muda mawasiliano teknolojia na kutatua matatizo kwa ubunifu kunanisaidia kuwa bora zaidi, zaidi kama mtu binafsi na kitaaluma. Ninajitahidi kila siku kujifunza, kujaribu mbinu mpya na kuzingatia maendeleo yangu. Kwa hakika, kujua ni nini cha kuimarisha ni hatua ya kwanza, muhimu kuelekea ukuwaji wa kweli na kila hatua ndogo inanipa fursa ya kuwa mtu bora na mwenye tija zaidi.

Ninaanza kuandaa ripoti za kazi kwa kuelewa kwanza lengo la ripoti hiyo. Kabla ya kuandika, ninahakikisha nimefahamu ni taarifa gani ripoti napaswa kutoa. Nani wana somaji wake na ni matokeo gani yanayotarajiwa. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kupata ripoti kwa uwazi na kuhakikisha kuwa kila kipengele cha. Muhimu kinajumuishwa bila kuwacha au kupunguza umuhimu wa taarifa yoyote. Baada ya kuelewa lengo, hatua inayofuata ni kusanya taarifa na data muhimu. Hii inaweza kuhusisha matokeo ya mradi, nambari, uchambuzi au maoni ya timu. Ninajitahidi kuhakikisha data ninayokusanya ni sahihi na inaaminika. Kwa sababu ripoti nzuri kuanza na taarifa sahihi. Pia ninahakikisha kwamba data hii inakusudiwa kueleza mambo muhimu na husaidia wasomaji kuelewa hali halisi. Alafu, kwanza kuandika rasimu ya kwanza ninaweka muundo wa ripoti kwa namna iliyowazi. Kawida nikitumia sehemu kama utangulizi, maelezo ya kazi, uchambuzi wa matokeo, hitimisho na mapendekezo pahali inapofaa. Wakati wa kuandika, ninajitahidi kutumia lugha rahisi yenye kuelewa na kuondoa mzungukio isio ya lazima. Hii husaidia kuhakikisha kuwa ripoti inasomwa na kuelewekwa kirahisi. Baada ya rasimu, huanza kukagua na kurekebisha. Ninaangalia kama kila taarifa imewekwa sahihi kama hoja zipo wazi na kama muundo wa ripoti unafuatia mtindo unaohitajika. Mara nyingi hufanya marekebisho madogo ya maneno kuondoa kurudiarudia na kuhakikisha kiwa mtindo wa lugha ni rasmi na unaendana na hadhi ya kazi. Pia nikibadilisha kitu ninahakikisha hakubadilishi maana ya taarifa muhimu. Hatimaye nikiwa nimehakikisha ripoti iko sahihi na inafaa huwasilisha kwa mtindo ulioeleweka na kwa wakati. Hii ni muhimu kwa sababu ripoti inapasws kusaidia, uamuzi, kutoa taarifa kwa uazi na kuonyesha matokeo ya kazi iliyofanywa kwa jumla. Kuandaa ripoti ni mchakato wa kuelewa kupanga, kuandika, kukagua na kwasilisha. Na ninajitahidi kila hatua kuhakikisha. Ripoti yangu ni yenye ufasaha ya kuaminika na yenye manufaa.

Manthari nyingi nimeyashuhudia maishani mwangu, lakini moja ya manthari ya ambayo ilini baya kabisa ni wakati nilioona jua likichomoza kwenye mlima. Nilikua nikiwa safari na marafiki zangu. Tukienda kutembea kwenye eneo lenye mlima na mito. Nilipofika kilele kidogo cha mlima na kuangalia upande wa mashariki. Jua lilianza kuibuka taratibu, likianza likiacha mwangaza, wake wa dhahabu, juu ya mawingu na mlima ya kijani chini yake. Hali hiyo ilinifanya nijisikie kupumzika, kufurahia uzuri wa dunia na kushukuru kwa maisha. Mandhari hii pia ilikuwa ya kipekee kwa sababu mchanganyiko wa rangi na mwanga ulikua wa ajabu. Rangi za kijani kahawia na dhahabu ziliunganika kwa namna ambayo si rahisi kuelezea kwa maneno. Jua lilipokua likichomoza lilitengeneza mwangaza ambao uligeuza mlima kuwa na sura tofauti kila sekunde. Na humo niliweza kuona wanyama wa pori wakitembea kwa utulivu na hewa safi ikinipa hisia ya nguvu na amani kwa wakati mmoja. Zaidi ya uzuri wa macho, manthari hii ilinifundisha kujithamini na kufurahia kila wakati. Kuona uzuri wa asili uliotungwa kwa uwangalifu na kuonyesha usawa wa kila kitu. Kunanifanya nisahao wasiwasi wa kila siku na kunipa nguvu ya kuendelea mbele. Hii ni sehemu ya sababu ninapenda kusafiri na hutembelea sehemu tofauti. Kunikumbusha kuwa dunia ni kubwa ya ajabu na kila siku inaweza kuleta mshangao mpya. Pia mantari hii ilinifanya nathamini utulivu wa hasili. Hakua na kelele nyingi. Tu sauti ya upepo, maji yanayotiririka taratibu na wanyama wachache. Manthari kama haya, hunifanya nifikirie kwa kina. Nitarajie matukio mazuri na kujenga utulivu wa ndani. Hii ni hisia ambayo ni vigumu kupata katika mji wenye kelele na shughuli nyingi. Kwa ujumla, manthari nzuri niliyoiona ni zile zinazochanganya uzuri wa asili tulivu na hisia za kushukuru. Kuona jua likichomoza kwenye mlima kunabakia kuwa moja ya kumbukumbu zangu za kipekii. Na kila mara nikipokua na nafasi ya kuona manthari. Kama haya hunipa isia za furaha amani na motisha ya kuendelea kushuhudia uzuri wa dunia ni uzoefu ambao sitausahao na ninaendelea kutafuta manthari kama haya kile nilipo na nafasi.

Wakati ninapo kutana na mgogoro na mtu, jambo la kwanza kabisa ninalo fanya ni kujitulia, najua hua hasira au hisia, kali zinaweza kufanya mtu aseme au afanye mambo ambayo, baadae anaweza kujutia. Kwa hiyo, nachukua muda mfupi wa kupumua kwa kina hili kutuliza mawazo yangu na kujiandaa kushugulikia hali hiyo kwa busara badala ya mihemko. Baada ya kujitulia, ujaribu kumsikiliza yule mtu kwa makini, huwa naamini kuwa kila mgogoro una pande mbili na mara nyingi watu wanahitaji kusikilizwa ili wajiskie kueleweka. Ninampa nafasi ya kuiweleza hisia na maoni yake bila kumkatiza, hata kama sikubaliani naye. Kusikiliza unisaidia kuelewa chanzo halisi cha mgogoro badala ya kushugulikia matokeo yake tu.

Ninapo kutana na mabadiliko kazini, jambo la kwanza ninalofanya ni, kuyakubali kwa mtazamo chanya. Najua kuwa mabadiliko ni sehemu ya kawaida ya mazingira ya kazi. Iwe ni mabadiliko ya majukumu, teknolojia mpya au mtindo wa uongozi. Badala ya kuyapinga mara moja, hujaribu kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na faida zake kwa shirika na kwa maendeleo yangu binafsi. Hatua inayofuata ni kujifunza na kujiandaa. Ikiwa mabadiliko yanahusisha mbinu mpya, za kazi au teknolojia mpya, hujitahidi kupata maarifa na ujuzi unao hitajika. Ninaweza kuuliza maswali, kushiriki mafunzo au kujifunza kwa kujitegemea. Kwa kufanya hivyo, na jiondoa katika hofu ya kutojua na badala yake na jenga ujasiri wa kukabiliana na hali mpya. Pia nina thamini sana mawasiliano, kazini wakati wa mabadiliko. Huwa niko tayari kusikiliza mielekezo kutoka kwa wasimamizi na kutoa maoni yangu, kwa heshima pale, inapobidi. Ikiwa kuna changamoto au sintofahamu, huzi zungumza mapema, badale ya kujificha. Mawasiliano ya wazi husaidia kupunguza mkanganyiko na kujenga mshikamano kati ya wafanya kazi. Zaidi ya hayo, hujaribu kuwa mnyumbufu na mbunifu. Mabadiliko mara nyingi, huleta changamoto zisizotarajiwa. Lakini pia huleta fursa mpya. Huwa najuuliza ni kwa namna gani ninaweza kuboresha utendaji wangu au kuchangia zaidi katika mazingira mapya ya kazi. Mtazamo huu hunisaidia kuona mabadiliko kama nafasi ya kukua badala ya kikwazo. Mwisho kabisa, hujitathmini na kujipima, kujipa muda. Najua kuwa kuzoea mabadiliko huchukua muda. Hivyo, hua mvumilivu kwangu mwenyewe na kwa wengine. Huendelea kujifunza kutokana na uzoefu, kurekebisha mbinu zangu na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kwa mtazamo huu, mabadiliko kazini hunifanya niwe mfanyi kazi bora, zaidi na mtu mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za siku zijazo.

Kwa kawaida ninaangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku kulingana na aina ya kazi ninayofanya na umuhimu wa ujumbe ninao utarajia. Asubuhi ninapo anza siku yangu ya kazi. Huwa ninaianza kwa kuangalia barua pepe ili kuona kama kuna ujumbe wa dharura au mwelekezo mapya yanayo hitaji kushughulikiwa mapema. Hii hunisaidia kupanga vipaumbele vya siku na kujua kazi zipi zinahitaji umakini na wa haraka. Katika muda wa mchana huangalia barua pepe kwa vipindi vilivyo pangwa badala ya kila dakika. Ninaamini kuwa kuangalia barua pepe mara kwa mara bila mpangilio kunaweza kupunguza umakini na ufanisi kazini. Kwa hiyo, kujiwekea ratiba kwa mfano kuangalia barua pepe baada ya kumaliza kazi fulani na wakati wa mapumziko mafupi njia hii hunisaidia kuendelea kuwa makini kwenye majukumu yangu bila usumbufu mwingi. Pia, hutofautisha barua pepe za kawaida na zile za haraka. Kwa barua pepe zinazohitaji majibu ya haraka hujitahidi kujibu ndani ya muda mfupi. Lakini kwa zile ambazo si za dharura huwa nazihifadhi na kuzishughulikia wakati unaofaa zaidi. Hii hunisaidia kuthibiti muda wangu vizuri na kuhakikisha kuwa kila ujumbe unapata majibu yenye ubora. Mwisho wa siku ya kazi huwa ninaangalia barua pepe tena ili kuhakikisha hakuna jambu muhimu lililo baki bila kushughulikiwa. Hii hunipa utulivu wa akilini ninapo ondoka kazini nikijua kuwa nimekamilisha majukumu yangu ya mawasiliano. Kwa ujumla, ninaangalia barua pepe mara kwa mara kwa siku kwa mpangilio na nidhamu ili kubaki mwenye taarifa mwenye tija na asiye lemewa na ujumbe mwingi.

Kwa kawaida, ninaenda mahali paibada mara kwa mara kulingana na ratiba yangu na mahitaji ya kiroho. Kwangu, kuenda mahali paibada ni swala la kulazimika tu. Bali, ni nafasi ya kupata utulivu wa moyo, kutafakari maisha na kuimarisha uhusiano wangu na wa kiroho. Mara nyingi hujitahidi kuenda angalau mara moja kwa wiki hasa siku ya siku za mapumziko kwa sababu ndipo ni napo pata muda wa kutosha wa kujikita katika ibada bila presha ya majukumu ya kila siku. Mbali na ibada ya wiki, kuna nyakati nyingine ambapo huenda mahali pa ibada katikati ya wiki. Hii hutokea hasa ni napo hisi nimelemewa na kazi. Changamoto za maisha au ni napo hitaji mwongozo wa kiroho. Kwangu, kuenda mahali pa ibada katika nyakati hizi hunisaidia kupata amani ya ndani, matumaini na nguvu ya kuendelea mbele. Hata hivyo, ninaelewa kuwa ibada siyo tu kuhusu kuenda mahali fulani, bali pia ni mtazamo wa moyo na mwenendo wa maisha ya kila siku. Kwa hiyo, hata ninapo shindwa kufika mahali pa ibada mara kwa mara, hujitahidi kuenda kuendeleza maadili na mafundisho ya kiroho katika matendo yangu ya kila siku. Kama vile kuwa heshimu wengine kusaidia wenye uhitaji na kuishi kwa uadilifu. Kwa ujumla, ninaenda mahali paibada mara moja au zaidi kwa wiki kulingana na hali na ratiba yangu. Ninathamini sana muda huo kwa sababu hunisaidia kujitambua kuimarisha imani yangu na kunipa muelekeo mzuri wa kukabiliana na changamoto za maisha kwa utulivu na hekimu.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini hufanya hivyo kwa umakini na kwa kuchagua. Kwangu maoni ya watu mtandaoni ni chanzo kizuri cha mitazamo tofauti na uzoefu mbali mbali. Yananisaidia kuelewa jinsi watu wanavyofikiria kuhusu mada fulani, bidhaa, huduma au hata masuala ya kijamii. Kupitia maoni haya, ninaweza kujifunza mambo mapya na kupanua ufahamu wangu. Hata hivyo, sifatilii kila aina ya maoni bila mpangilio. Huwa nachagua vyanzo vinavyoaminika na mijadala yenye lengo la kujenga. Najua kuwa mtandoni kuna maoni yenye hisia kali, upotoshaji au lugha isiyo ya heshima. Kwa hiyo, hujitahidi kuchuja ninachosoma na kuepuka mijadala inayoweza kunivuruga kisaikolojia au kunipoteza muda. Pia, kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kufanya maamuzi bora. Kabla ya kununua bidhaa au kutumia huduma fulani, kusoma maoni ya watu wengine ili kujua faida. Changamoto na uzoefu wao. Maoni haya hunipa picha halisi zaidi kuliko matangazo na hunisaidia kufanya uamuzi uliona taarifa za kutosha. Mwisho kabisa, ninaona kusoma maoni mtandaoni kama fursa ya kujifunza jinsi ya kuheshimu tofauti za mawazo. Hata ninapo kutana na maoni ambayo sikubaliani nayo, hujaribu kuyaelewa badala ya kuyapinga kwa hasira. Kwa mtazamu huu, maoni mtandaoni hunisaidia kukuza uvumilivu, kufikiri kwa kina na kuwa mtumiaji wa mtandao mwenye busara.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga na uzoefu huo umekuwa wenye manufaa kwa mwili na akili. Mara ya kwanza nilipoanza yoga nilikuwa na shaka kidogo kwa sababu sikuielewa vizuri. Lakini baada ya kujaribu niligundua kuwa ni mazoezi yanayosaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha utulivu wa ndani. Yoga hunisaidia kuunganisha pumzi, mwili na akili kwa njia yenye utulivu. Wakati wa kufanya yoga, hujifunza wa kuzingatia pumzi na mwendo wa mwili kwa wakati mmoja. Hii hunifanya niwe makini na hali yangu ya sasa badala ya kuwaza sana mambo ya zamani au yajayo. Mazoezi haya hunisaidia kupunguza mawazo mengi kichwani na kunipa amani ya akili. Hasa baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi. Pia, yoga imenisaidia kuboresha afya ya mwili, imeniongezea unyumbufu, nguvu na mkao mzuri wa mwili. Tofauti na mazoezi mazito, yoga hunipa nafasi ya kusikiliza mwili wangu na kufanya mazoezi kulingana na uwezo wangu. Hii hunifanya nijisikie mwenye afya bila kujisukuma kupita kiasi. Kwa ujumla, hata kama sifanyi yoga kila siku, naiona kama sehemu muhimu ya kujitunza. Huwa naitumia kwa njia ya kupumzika, kujitafakari na kurejesha nguvu za mwili na akili. Uzoefu wangu na yoga umenifundisha umuhimu wa kujipa muda wa kupumua, kutulia na kujali ustawi wangu kwa ujumla.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto. Hasa baada ya siku ndefu ilio jaa kazi na shuguli nyingi. Kuoga kwa maji ya moto, hunipa hisia ya utulivu na kunisaidia kuachilia uchovu wa mwili na mawazo. Ni wakati ambao ninauona kama mapumziko binafsi, ambapo ninaweza kutulia na kujipa nafasi ya kupumzika. Maji ya moto hunisaidia sana kupunguza mvuto wa misuli.

Ninaweka neno siri langu salama kwa kuzingatia kanuni kadhaa muhimu za usalama waki digitali. Kwanza kabisa utumia neno siri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba pamoja na alama maalumu. Neno siri la aina hii huwangumu kukisiwa na au kuvunjwa kirahisi. Tofauti na kutumia majina tarehe na kuzaliwa au maneno rahisi ambayo watu wengi wanaweza kuyajua pili huepuka kutumia neno siri moja kwa akaunti zote huajua kwa kutumia neno siri moja kila mahali ni hatari kwa sababu akaunti moja ikidukuliwa nyingine zote pia zinakuwa hatarini kwa hiyo ujitahidi kwa neno siri tofauti kwa akaunti muhimu kama barua pepe mitandao ya kijamii na huduma za kifedha. Njia hii hu ni pausalama zaidi na kupunguza hatari ya kupoteza taarifa muhimu. Pia, ubadilisha neno siri mara kwa mara hasa kwa akaunti muhimu. Hata kama sioni dalili za tatizo ninaamini kubadilisha neno siri ni hatuwa ya tahadhari ina yo saidia kulinda taarifa zangu. Zaiudi ya hayo, uwepuka kushiriki neno siri langu na mtu yeyote, hata marafiki wa karibu, kwa sababu salama wa kaunti ni jukumu langu binafsi. Zaidi ya hayo, hutumia njia za zaidi, njia za ziada za usalama pali na powezekana. Kama uthibitishaji wa hatua mbili, njia hiii hunifanya ni hakikishe kuwa hata kama mtu hatapata na inenosiri langu, bado hata weza kuingia kwenye akaunti bila hatuwa ya ziada ya uthibitisho. Hii hunipa amani ya akili, ninapotumia huduma mbalimbali mitandaone. Mwisho kabisa, huwa makini ninapotumia vifaa vya uma au mitandao ya interneti, isiyo salama. Huepuka kuingiza neno siri langu kwenye kompyuta au simu za watu ingine. Na uhakikisha nimetoka kwenye akaunti baada ya kumaliza matumizi. Kwaujumla kwa kuchanganya tahadhari ni dhamu na maarifa ya usalama wa mitandao. Ninaweza kulinda neno siri langu na tarifa zangu binafsi dhidi ya hatari mbalimbali za kidigitali.

Mara nyingi asubuhi ninajitahidi kula chakula chenye lishe kamili ili kunipa nguvu na nishati ya kuanza siku vizuri. Kwa kawaida, huanza na kitu cha wanga kama mkate wa nafaka kamili au uji mdogo. Pamoja na protini kama mayai, maziwa au siagi ya karanga. Kila kipengele cha chakula hiki huchangia kutoa nguvu endelevu. Badala ya nguvu ya muda mfupi tu ambayo inaweza kumalizika haraka na kuniacha nihisi uchovu mapema mchana. Pia mara nyingi hujumuisha matunda au mboga ndogo kwenye kifungua kinywa changu. Matunda kama ndizi, machungwa au matunda madogo hutoa vitamini, madini na nyuzinyuzi muhimu kwa mwili. Hii husaidia kunipa kinga dhidi ya magonjwa, kudumisha afya ya utumbo na kunifanya nihisi nikiwa na afya njema. Mboga pia huchangia kuongeza nishati na kutoa virutubisho vyenye faida kwa mwili. Nishati siyo pekee ninayopata kutoka kwa chakula, bali pia kutoka kwa kunywa kinywaji chenye afya. Mara nyingi huchanganya kinywaji cha protini au chai ya kijani au hata maji safi kwa sababu ni muhimu kuwa na mwili ulio hydrate. Kunywa maji asubuhi kunasaidia kusafisha mwili, kuamsha mfumo wa mmeng'enyo na kunipa hisia ya utulivu kabla ya kuanza shughuli za siku. Zaidi ya hayo, hufanya jitihada. Jitihada kwa kuhakikisha kifungua kinywa changu ni haraka na rahisi. Lakini pia chenye afya, ninaamini kuanza siku kwa chakula bora kuna athiri kwa kiasi kikubwa ufanisi wangu kazini au shuleni, umakini wangu. Na hisia yangu kwa siku nzima. Kwa hiyo, asubuhi ni wakati muhimu sana kwangu na hufanya niwe makini sana katika kile ninachokula ili kuanza siku kwa nguvu na afya nzuri.

Kuhusu muandishi wa vitabu ninayempenda napenda wale ambao wanaweza kuandika adithi zinazoamsha hisia, kufikirisha na hata kufundisha. Kwa mfano napenda waandishi wa kiswaili kama Ngugi wa Thiong'o kwa sababu kazi zake huchambua maisha ya kijamii, changamoto za binadamu na historia ya jamia kwa undani mkubwa. Kusoma vitabu vyake kuna nifundisha siyo tu kuhusu fasihi, bali pia kuhusu maisha halisi na maadili ya jami. Anauwezo wa kuunganisha fasihi na maisha ya kila siku. Jambo linalo hadithi zake zi siwe za burudani tu, bali pia zinye mafundisho ya kina. Vile vile napenda waandishi waki mataifa kama paulo kilio kwa sababu hadithi zake huchanganya mafunzo ya kiroho, maarifa ya maisha na changamoto za kibinadamu kwa njia inayoamsha hisia. Vitabu vyake hunipa nafasi ya kutafakari juu ya maisha angu binafsi. Malengo yangu na jinsi ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Anauwezo wa kuunda wahusika ambao msomaji anaweza kujihusisha nao jambo linaloongeza burudani na ufahamu kwa wakati mmoja. Pia napenda waandishi ambao wanashugulikia mitazamo tofauti ya maisha na jamii kama vile chinua achebe ambayo kupitia kazi zake hufafanua utamaduni, historia na changamoto za watu waki Afrika. Kusoma vitabu vyake kuna nifanya niwe na uelewa mpana zaidi wa jamii, utamaduni na historia, jambo linalo ongeza mtazamo wangu binafsi. Kwa kifupi, mwandishi ninayempenda ni yule anaye nifanya ni jiulize maswali, kutafakari maisha na kujifunza mambo mapya kupitia adithi zao. Napenda wale ambao kazi zao ni mchanganyiko wa burudani, maarifa na mafundisho ya maisha. Kwani kunisomea vitabu vyao kuna nifanya niwe na akili wazi, moyo mkunjufu na mtazamo chanya wa maisha.

Kuhusu viatu ninavyovipendelea. Napenda viatu ambavyo ni vya starehe na vinavyofaa kwa hali mbali mbali. Kwa kawaida, napenda viatu vya kawaida vinavyoniwezesha kusongea kwa urahisi bila kuchoka. Kama vile sneakers au viatu vya mchezo. Hii ni kwa sababu mara nyingi, siku zangu huwa zikona shuguli nyingi na viatu vya aina hii hunisaidia kuwa uhuru kusonga, kufanya kazi au kushiriki kwenye shughuli za kijami bila kizuizi. Zaidi ya hayo, napenda viatu vinavyokuwa na muundo mzuri na vinavyo faa mtindo. Hii sio kwa sababu ya kudanganya wengine, mbali napenda kujihisi vizuri na kuonyesha utu wangu kupitia mtindo. Viatu vyenye rangi zinazofaa na muundo wa kuvutia kufanya niwe na hisia ya kujiamini zaidi na mara nyingi huchangia hisia zangu nzuri na hamasa ya siku nzima. Pia napenda viatu vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu. Siwezi kupenda viatu ambavyo vinaharibika haraka au havina ubora nzuri. Hii ni kwa sababu. Hii ni kwa sababu ununizi wa viatu unapaswa kuwa na dhamani. Na ni muhimu kuekeza kwenye viatu ambavyo vitamaduni kwa muda na kuendelea kwa na starehe na mtindo bila kuhitaji kununua mara kwa mara. Zaidi ya mtindo na starehe, napenda viatu vinavyofaa kuwa mahali ninapoenda. Kwa mfano, kwa shughuli rasmi, napenda viatu rasmi au flats ambazo ni rahisi na za heshima. Kwa shuguli za kawaida napendelea sneaker sababu viatu vya kifamilia. Kwa hivyo napendelea viatu ambavyo vina mchanganyiko wa starehe, mtindo na ubora. Kwa sababu husaidia kuhakikisha nikiwa sawa kimwili kihisia na kisikolojia kwa shughuli mbali mbali za kila siku.